Ndiyo nanunua vitu kwa kutumia simu kwa maana naona ni rahisi sana, sibebi pesa, sibebi noti wala shilingi na pia saa ingine utakua unanunua vitu mahali ambapo kurudishiwa chenji ni ngumu. Hivyo ni rahisi sana kutumia malipo ya simu. Aya, tena tangia kukuje janga la korona, nimeafadhalisha sana kununua vitu kwa kupitia simu, manake hamna popote ambapo pesa zina badilishwana. Hivo naona ni njia mwafaka zaidi tena, yenye ubora zaidi.